Msimu unaopendwa zaidi wa mwaka ni majira ya joto kwa sababu kuni hali ya hewa huwa nzuri na yenye joto watu hupata muda wa likizo na mapumziko shughuli nyingi za burudani hufanyika kwa mfano safari michezo na tamasha mavazi huwa mepesi na huru.

Mie wakati wa furaha napenda kusakata densi, kando na kusakata densi, mie napenda kutembea kwenye bahari na pia napenda kuzungumza na watu kando na hayo napenda kwenda mahali ambapo nitaweza kubarizi yani niweze kufikiria mambo ambayo nitaja kufanya katika siku za usoni alafu kando na hayo, pia napenda kupiga mbizi.

Napenda nyama ya ng'ombe kwa sababu hupendwa kwa ladha nzito na utamu wake wa kipekee na hutumika kwenye kutengeneza milo tofauti tofauti napenda nyama ya kuku kwa sababu ni nyepesi, rahisi kuoka na kukaanga au kupika ninapenda sana kwa mlo wa haraka wana wafamilia napenda nyama ya nguruwe pia kwa sababu ina ladha na harufu nzuri.

Kwanza kabisa ni kujitokeza kwenye shughuli za kijamii yaani kushiriki kwenye shughuli kama vile michezo vikundi vya kujitolea au madarasa kuna kwenza mazungumzo madogo madogo yaani kuuliza maswali rahisi kuhusu kitu kinacho shirikishwa ama mtu anapokuwa akijishirikisha na kitu fulani kuna kuonyesha nia ya kweli, yaani watu wanapenda wanaposihi au kusikilizwa, yaani kuwa na uwezo wa kuwafanya watu kukuamini, na kuna kujiamini na kuwa wewe, mwenyewe, kutumia mitandao ya kijamii kwa busara.

Ningependa kujifunza kuweza kupika vyakula kwa kutumia ujuzi wa hali ya juu kwanza kabisa, nishawaijaribu kujifunza kuhusu kupika hapo awali lakini nilikuwa nikifunzwa na shangazi yangu na nikaona kuwa inalingana na jinsi mtu anavyobeba mawazo yake na jinsi anavyokuwa akiji beba katika hafla zake tofauti tofauti na wakati mzuri wa kuanza ni wakati ambao niko kwenye likizo ndefu.

Ningependa kujifunza lugha ya kiarabu. Hii haswaa ni kwa sababu ningependa kuenda kuishi kwenye nchi za kiarabu na nitakapo fahamu kiarabu vyema. Nitakuwa na faida aina aina ati kwa mfano. Nitakuwa nimeongeza uwezo wangu wa kuwasiliana na waarabu wengine. Pia nitakuwa nimeelewa tamaduni tofauti tofauti na itaboresha ubongo yaani kumbukumbu umakini na uwezo wa kutatua matatizo na itaweza kufungua fursa za kazi kimataifa na kusafiri kwa uraisi zaidi.

Kitabu ninacho kipenda kinaitwa nguu za jadi nili kuhusu hadithi na mhusika ambaye nilimpenda sana katika nguu za jadi ilikuwa sagilu aliyenishauri kusoma kitabu hiki alikuwa ni mwalimu wa shule ya upili na iwapo ningepata kitabu kingine cha mwandishi wake ambaye ni Clara Momanyi ningeweza kusoma kitabu chake kingine.

Ndio ninapenda kucheza michezo ya ubao. Hii ni kwa sababu nitakapokuwa nikicheza michezo ya ubao sitaweza kuchoka sana. Kando ya haya, michezo ya ubao husaidia katika kuboresha afya ya ubongo na pia inalingana watu ambao ninao, kwa sababu kuna watu ambao hawana uwezo wa kutembea hivyo basi, itakuwa bora kucheza michezo ya ubao.

Ndiyo, nimelima mara nyingi, mie nimetoka kwenye kitongoji, yaani nilikuwa nikilimia kabeji, tikiti maji, sukuma wiki, majani chai, yalipokua kwe, yalipokua yamewekwa ili yaeze kukomaa, yaani ata mahindi, maharage, hakuna kitu ambacho sijalimia lakini mie ni mkulima bomba.

Ninapenda sanaa ya maneno ninapenda sanaa ya muziki ninapenda sanaa ya michoro na uchoraji yaani huonyesha hisia zangu au historia u masuala ya kijamii napenda sanaa ya maonyesho na pia kando na hayo yote napenda sana ya kidijitali.

Mie na wazee wangu nina uhusiano bora kwa sababu pia mie huweza kuenda kuwaomba msaada au kutaka kupewa maarifa fulani. Haya hivyo basi nawasikiliza kwa makini maana wanakuwa na ujuzi na uzoefu mkubwa naheshimu mawazo yao na historia yao kwa sababu yanaweza kufundisha mafunzo muhimu. Napenda kutoa msaada kwao pia wa kubadilishana habari au mawazo kuhusu maswala mbali mbali.

Kitendo cha wema ambacho nimekifanya haswa ni kusaidia watoto ambao huwa wakiranda randa ovyovyo kama mbwa koko kwa kuwapa chakula, mavazi na kuzungumza na wao ili niweze kupata kuelewa kinachokuwa kikiwa kwazea akilini. Kando na hayo nimewatembelea wafungwa na kuwapa fursa ya kula vyakula vya nje na kufurahia nasi tulipokuwa tukiwapa maunguo.

Ndiyo, mimi ninapenda kupanda milima kwa ni mimi kibinafsi, mimi napenda kutembea, yani mimi ni kiguu na njia. Ninapopanda milima, mimi husikia vyema kwani nitaeza kuona miti ya aina tofauti tofauti, na pia nitaeza kupata kufahamu kuhusu hewa tofauti tofauti kulingana na mahali ambapo nipo kwenye milima.

Mie huhifadhi data yangu kwenye email. Yani nitaeza kuhifadhi kwenye email akaunti yangu ambayo nitakuwa nimeeka pia password ili mtu yoyote asiweze kupata data yangu. Kando na hayo pia mimi ni huweka data yangu kwenye drive ama pia naiandika kwenye diary.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya chakula. Mie ni nakumbuka ninapohisi harufu ya chakula mi hufurahia yaani, chakula hunikumbisha kuhusu kila wakati ninapokuwa na familia yangu tukifurahia mlo wetu. Na pia ninapopata harufu ya chakula mimi hifurahi na nakuwa mchangamfu zaidi.

Mie napendelea baridi, kwa sababu kunapokuwa na baridi mie huweza kutulia yaani baridi hunifanya nihisi vyema zaidi ninapotoka napigwa na hiyo upepo ama baridi, yaani naskia hadi mawazo yakitulia yaani baridi hunifurahisha hunichangamsha.

Mahali pa ibada kwa wiki ninaenda mara tatu au nne inalingana na jinsi ninapopata muda ambao sina la kufanya kwani mie hufanya kazi na pia yalingana na mwezi ni upi kwa sababu kuna mwezi ambao tunahitajika kwenye ibada mara nyingi.

Ambacho hunifurahisha katika ushi yangu ni ushindi mdogo mdogo kwa mfano kuanzisha biashara mpya na biashara yangu mpya inaendelea vyema zaidi kando na hayo ni mungu kuskiza maombi yangu na kunipa ambacho nimekuwa nikimuomba kwa maombi na kando na hayo ni kuona wasichana wenzangu wakiibuka kuwa washindi katika jamii.

Ndio napenda kufuata matukio ya kimataifa hiyo ni kwa sababu mimi hupenda kufahamu yanayokuwa yakijiri katika mataifa tofauti tofauti yaani mimi huwa nikitaka tu kufahamu ni nini kinacho endelea sijui kwanini lakini mimi huufili ni kama nafaa kuwa nikifahamu nini chaendelea.